Nithamini sana kazi ya udaktari kwa sababu madaktari wana majukumu ya kusaidia wagonjwa na kuhakikisha kwamba wanasaidia kuishi kwa muda mrefu hata kama vile wana magonjwa tatanishi na magonjwa ambayo yanazuwa vurugu kwa maisha yao.

Kinachonipa motisha kazini ni mazingira ya kazini na pia wafanyikazi wenzangu ambao ni wacheshi sana pia chakula tunachopewa kazini, chakula chenye ladha na pia ni chakula kingi ambacho mtu akila anashiba pia mimi hupenda jinsi ambavyo bosi wetu anazungumza nasi kwa njia ya utaratibu, kwa njia ya heshima na kila mtu kazi ni anesheshimiana kwa hivo, ninapenda mazingira ya kazi yangu.

Usiku kabla ya kulala, mimi humpigia rafiki yangu simu, aneyesoma nchi ya ughaibuni, kumuuliza jinsi ambavyo, ameshinda, masomo ambayo ameweza kusoma siku hiyo, na pia kumuuliza chakula ambacho amekula kwa siku ya hiyo. Pia kabla ya kulala, mimi husoma Bibilia na kuomba.